Ndiyo, ninapenda kulima bustani kwa sababu ni shughuli inayonipa utulivu na nafasi ya kuwa karibu na asili. Kila ninapopanda mbegu ndogo na kuiona ikimea hatua kwa hatua, huhisi furaha na mafanikio ya kipekee. Bustani yangu ya huwa sehemu ya kupumuzika baada ya siku ndefu, kwani inapokuwa nikimwagilia mimea au kuondoa magugu mawazo yangu hupumzika na akili yangu hutulia. Napenda kulima mboga kama nyanya, sukuma, wiki na vitungu. Kwani hunipa chakula safi na cha kujivunia. Pia napenda maua madogo yanayoongeza uzuri na harufu nzuri nyumbani. Hata kama wakati mwingine mimea inahitaji uvumilivu na uangalizi wa karibu bado huona bustani kama sehemu inayonifundisha utunzaji, uvumilivu na kuthamini kazi ya mikono yangu.

Ninaishi katika nyumba ya kifahari yenye vyumba vya kutosha na bustani ndogo mbele. Aneo hili ni tulivu na linajumuisha nyumba za familia mbalimbali miti mizuri na barabara zenye utulivu. Nilihamia hapa miaka michache iliopita na nimefurahiya mabadiliko ya mazingira na urahisi wa kupata huduma muhimu kama shule soko na hospitali karibu. Kile ninachopenda zaidi kuhusu eneo hili ni utulivu wake, usafi wa mazingira na jirani wema wanaosaidia kuunda jamii yenye mshikamano. Pia nahisi salama kwa sababu kuna usalama wa kila siku na uangalizi wa jirani na polisi. Raha ya kuhishi hapa inaniwezesha kushungulika na kazi zangu na kuwa na muda wa starehe bila wasiwasi mkubwa. Eneo hili limenifanya nijisikie nyumbani tulivu na kuwa sehemu ya jamii inayojali kila mmoja.

Mara nyingi, hupenda kutumia programu mbalimbali kwenye simu yangu ambazo zinarahisisha maisha yangu ya kila siku. Kwa mfano, inatumia programu za habari kusoma matukio za ndani na ya kimataifa kila asubuhi ili kuwa na taarifa sahihi. Pia, nina programu za mwasiliano zinazo niwezesha kuzungumza na familia, marafiki na wenzangu kazini kwa urahisi. Programu za usafiri pia hutumika mara kwa mara kunisaidia kupanga safari, kuona ratiba za mabasi au matatu na kupata mwongozo wa njia fupi zaidi. Zaidi ya hayo, mara nyingi hutumia programu za mziki hao video kwa sherehe na kupumzika wakati wa mapumziko. Hivyo programu hizi ni muhimu sana kwangu kwa kuwa zinarahisisha mawasiliano, burudani, kupata taarifa na kupanga shughuli za zangu za kila siku kwa urahisi na haraka.

Napenda sana nyama ya kuku kwa sababu ni rahisi kuandaa, yenye ladha nzuri na inaweza kupikwa kwa njia mbalimbali. Mara nyingi hupenda kuipika kwa kuchemsha au kuchoma, ikibadilisha ladha kidogo na kuweka harufu nzuri nyumbani. Pia upenda kuongeza viungo kama kitunguu saumu, pilipili na viungo vingine vya asili ambavyo. Uangeza latha na kufurahisha chakula. Kila ni napokula nyama ya kuku uhisi nguvu na nishati zinazo ongeza kimwilini jambo linalo niwezesha kuendelea na shughuli zangu bila uchovu. Pia nyama ya kuku ni rafiki kwa afya kwani haina mafuta mengi kama nyama nyekundu na inasaidia mwili kuwa na nguvu za kutosha kwa jumla ni chakula ni nacho kipenda sana kwa ladha. Urahisi wa kuandaa na manufaa za kiafya.

Kumbukumbu yangu ya utotoni ninayopenda ni ile la sherehe la kuzaliwa nilipokuwa na miaka sita. Familia yangu nzima ilikusanyika kwa babu na bibi na nyumba ilikuwa imejazwo na tabasamu na sauti za furaha. Ilicheza na ndugu zangu na majirani wengine tukiruka na kucheza michezo la jadi ya watoto. Babu wangu alinipeleka kupata keki ya rangi zuri ambazo bado inakumbuka radha yake tamu ya na ya kipekee. Kila mtu aliniwazia kwa upendo na iyo ilifanya nione kuwa ni mtu muhimu na kupewa sherehe ya kipekee. Nikikumbuka kumbukumbu iyo, moyo wangu unajaa furaha na msukumo wa upendo wa familia.

Wakati wa kupumzika jioni baada ya siku lenye shuguli nyingi. Harufu yake tamu unikumbusha siku za utotoni tulipokaa na familia tukitazama tamthilia au filamu za kuchekesha. Popcorn inapokuwa moto na laini uwa na latha inalofuraisha na kunifanya nihisi kutulivu. Wakati mwingine napenda kuongeza chumvi kidogo ili kuongeza ladha. Ingawa mara nyingi huipenda ilivyo bila kitu chochote kingine. Ninapokula popcorn napata nafasi ya kufuraihia muda wangu na kutafakari mambo yangu kimya kimya. Ni vitafunwa raisi lakini huwa na uzito wa kumbukumbu na faraja ndani ya maisha yangu ya kila siku. Unifanya nijisikie karibu na watu ninaowapenda hata kama niko peke yangu nyumbani wakati wa kupumzika kabla.

Ninapendelea mazingira ya kazi tulivu na lenye mpangilio mzuri, ambapo kila kitu kipo mahali pake na hakuna kelele nyingi zinazo shughulisha mawazo. Napenda pale ambapo mwanga wa kutosha upo, hewa ni safi, na viti pamoja na meza vinatoa faraja ya kufanya kazi kwa muda mrefu bila uchovu mkubwa. Mazingira kama haya hunipa nafasi ya kufikiria kwa kina, kupanga vizuri majukumu na kutoa mawazo kwa ubunifu. Pia napenda pale ambapo kuna heshima kati ya wezangu, mwasiliano ni wazi na kila mtu anahisi kushirikishwa katika maamuzi. Wakati mazingira ni mazuri, kazi inakua rahisi, tunafanya kazi kwa ushirikiano na kila mtu anajisikia kuridhika. Hali nzuri ya kazi inaongeza tija na furaha kazini.